Baada ya siku ndefu, napenda kupumzisha mwili na akili ambao inanisaidia kuondoa uchovu na kurejesha nguvu kwanza mara mingi napumzika kwa kukaa au kulala kwenye sehemu tulivu nyumbani nafurahia tu kukaa kidogo nikiwa nimepumzika nikitazama video fupi fupi, youtube, tiktok ama instagram hii inanisaidia kupunguza stress za siku nzima na kufanya nishikilie hali ya utulivu kwa akili kwa kweli, napenda wakati huo wa utulivu usiokuwa na shughuli nyingi kwa sababu ninaona kuwa ni muhimu kwa akili yangu kwa sababu inanisaidia nitoe mawazo mengi kichwani pia napenda kutumia mwili wangu kupumzika, kupumzisha mwili mara nyingi nikiwa chumbani napenda kuoga naingia bafu naoga na maji moto jambo linalonifanya nihisi nimesafishwa na kuondoa uchovu mwilini baada ya hapo napenda kufanya zoezi nastretch kidogo mazoezi kidogo pia jambo ambalo linanisaidia nasikia nimeondoa uchovu na nasikia kama mtiririko wa damu mwilini, unakuwa mzuri na inafanya nisikie hainahuru. Pia, kuna pia vipindi vya starehe ninavyopenda. Kwa mfano, nikipumzika mara nyingi napenda kula chakula kidogo. Nikisikiliza mziki, hata kucheza michezo midogo kwenye simu yangu. Hii inanipea furaha kidogo na kuunda hisia nzuri ambazo hufanya mchana mzima usionekane mzito sana. Kwa kweli napenda kumalizia mchana kwa muda wa kutulia ambapo sina shinikizo lolote kwa akili yangu nakuwa huru na kuzoea usingizi.